Aina ya keki ninayo ipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Napenda keki hii kwa sababu ina ladha tamu yenye mvuto na harufu yake hunifanya nijisikie vizuri mara moja. Keki ya chokoleti pia huwa laini na tamu kwa kiasi kinachofaa. Jambo linalo ifanya iwe ya kufurahisha kula. Mara nyingi, mimi hupenda kula keki ya chokoleti wakati wa sherehe, siku za kuzaliwa au nikitaka kujizawadia kitu kitamu. Kila ninapokula keki hii hujawa na furaha na hisia za kuridhika kwa sababu inanipa ladha ninayo ipenda na kumbukumbu nzuri zinazo husiana na nyakati za furaha.

Kila asubuhi ninapoamka, huanza kwa kumshukuru mungu na kufanya maombi mafupi, jambo linalonipa amani ya moyo na mwelekeo wa siku. Baada ya hapo, huosha uso kwa kujiandaa na utaratibu wa usafi binafsi ili nijisikie mchangamfu na tayari kuanza kwa siku. Kisha, kufanya maandalizi ya siku kama kupanga ratiba ya kazi, kuangalia majukumu muhimu, na wakati mwingine kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili, Pia, hupenda kunywa chai au kinywaji cha moto kabla ya kuanza shughuli zangu. Kwa ujumla, utaratibu huu wa asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu, umakini na nguvu chanya.